Nashugulikia udhaifu wangu kwanza njia ya kwanza ni kuhakikisha natambua kwamba kitu hicho au kitendo hicho au jambo hili mimi nakuwaga zaifu. Kwa hiyo njia moja ninaoshugulika nao manake ni kujitenga na kitu ambacho kinaeza kikanifanya kuwa zaifu ama uzaifu wangu. Kwa hiyo ni kuhakikisha nakaa nao mbali ama ni kuhakikisha katika eneo hilo ambao mimi nina uzaifu sifanyii kazi anakuwepo mtu mwingine ambao anaeza kufanya zaidi yangu.

Napenda sana kuogerea ni mchezo amboa huwa ninaupenda sana na hua ni sehemu ya mazoezi yangu ya pumzi na kifua kwa hio Napenda kuogerea sasa nikiwa kwenye swimming pool amboa inakua na mita hamsini kwa urefu na mapana hata mita ishirini kwa hio huwa ni michezo amboa ninaupenda sana Kwa hio kuogerea ninapenda sana.

Likizo yangu ya ndoto yangu ni kuenda London, jiji la London, napenda kuenda London, ndo mahali ambapo natamani, lakini napenda kuenda nikienda kule niangalie mpira, kwenye kiwanja kile cha Chelsea, Stamford Bridge, niangalie mpira pale, lakini ningependa kusafiri na mke wangu ama mpenzi wangu, kwa hiyo nahitaji kutembelea uingereza maeneo ya London.

Najitahidi kula chakula kizuri, chakula ambacho kina virutubisho vyote protini, uwepo, wanga uwepo, mafuta yawepo, nahitaji pia kuna jitahidi kufanya mazoezi lakini pia ninavyyojisikia kama ninaugonjwa wowote au changamoto yoyote ya kiafya nawahi kufika hospitalini na kupima.

Unachopenda kuhusu mtaa wangu ni mtaa ambao umetulia ni mta ambao hakuna wezi ni mtaa ambao barabara ziko vizuli ni mtaa ambao mvua zikinyesha aziathiri mazingira ni mtaa ambao watu wako biz ni mtaambao watu wako biz ndani mwawo lakini ni mtaa ambao ukipata changamoto ni rahisi kusaidika.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu mtandaoni nim nim ni mahali ambapo uneza ukapata taarifa, mpya ni mahali ambapo unawezo ukaelewa jambo ambalo linaendelea ambao ulikuwq ulifahamu. Kwa hiyo maoni mtandaoni yanasaidia, yanasaidia kwanza kujifunza vitu vipya, kwanza kuelewa vitu vipya na kujua nini kinaendelea duniani ama chochote tkipi ambacho ulikuwa huna uelewa na.

Nashughulikia wateja kwanza kwa kuhakikisha wanapata bidhaa wanayohitaji, kwa kuwa nao karibu, kwa kuhakikisha napokea pia maoni yao kuhusu bidhaa, kuhakikisha pia nasikiliza je, wameridhika na bidhaa waliyopata kuhakikisha huduma yangu ninayoitoa ni huduma bora, ambayo haina changamoto hata mteja anapofika nyumbani pia awe ni kama ni awe ananishuhudia anasema bidhaa za mahali pale ni nzuri.

Kwa siku naweza nikatumia lisaa mpaka masamaa mawili mtandaoni Kwa mfano minatumia mtandao zaidi kama nikua nahitaji kupumzika hiza nikuwa lunch Kwa nikua lunch napitapita mtandaoni na nikua nyumbani nimerudi nyumbani napitapita mtandaoni Kwa tuseme labda masamaa mawili natumia mtandaoni Kwa siku.

Kwenye jamii yangu nashiriki ikitokea misiba naenda msibani nashiriki kufanya kashughuli yoyote ya msiba Lakini pia kwenye kutengeneza miundombinu weza ya maji barabara kama kuna changamoto nakuwa nashiriki Hata kwenye vikao ambavyo jamii imekuwe imeitisha maana ya kujadili mambo mbali mbali nashiriki.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao, ningependa kuwa na uwezo wa kujua kesho nini kitatokea. Ningependa kuwa na uwezo wa kujua mbeleni miaka mitano, miaka kumi nini kitakuwa kitahitajika tufanye nini sahii ili kujiandaa na nini ningependa kuwa na uwezo yaani najua nakuwa mbele ya muda.

Napenda sana kula samaki. Samaki ni watamu, mi nimekulia maeneo ya ziwa Kwa hiyo upatikanaji wa samaki ulikuwa ni rahisi kwa hio samaki ni watamu supu, ama mchemsho, ama akikaangwa, sangala usato, samaki ni watamu na mi ninapenda kuwaala hasa ukiwaala na ubwabwa, ama na ugali, wanakua ni watamu.

Napenda kucheza na watoto, hasa kufundisha watoto, watoto ni wanapendeza ukiwa nao karibu huwa napenda kufurahi pamoja nao, napenda kuimba pamoja nao, kucheza nao, kuwanunulia vitu, kuwanunulia pipi kuwanunulia chochote ambacho wanataka, napenda kuona tabasamu usoni mwa mtoto, na sipendi mtoto nikimwona analia.

Ya napenda kuimba lakini sio njimbo hizi za ulimwengu, napenda kuimba njimbo za mungu, napenda kuimba kwaya, napenda kuimba njimbo za kuabudu, njimbo za kusifu, na uwa nafurahi na moyo wangu unafurahi pia roho yangu inajisikia vizuri na mtuku za mungu kwa kuimba.

Fidi na ramani imekaa kizamani kidogo. Kwa sasa tunasafiri na GPS. Kwa waonapenda kusafi na GPS kwa sababu GPS imelaisisha wala huitaji ramani. Unahitaji tu simu simu yako kifaa chako cha simu kinakua kinakuelekeza. Pita kushoto pita kulia nenda huku nenda kule kuliko ramani. Ramani ni kidogo ni ya zamani.

Kuna mtu mmoja anaitwa Agonza niliwahi kukutana naye Alinifundisha mambo muhimu alinifundisha kwanza kujipenda cha pili ni kujipenda mwenye lakini cha pili ni kuhakikisha unanunua vitu vizuri kwa ajili yako Kwa hiyo vitu vya ndani, vitu unavyovaa na siku unanunua vitu vizuri ambavyo vinaubora wa hali ya juu kwa ajili yako kabla kwanza hujapenda wengi.

Yanapenda mvua kwa sababu mvua ikinyesha, kipindi cha mvua, kina. Ni kipindi ambacho kinakua ni kipindi ambacho ni cha kilimo, ni kipindi ambacho mazawa yanastawi, ni kipindi ambacho hali ya hewe inakua nzuri, ni kipindi ambacho miti inakua nzuri, ni kipindi ambacho panakuwa hapanajua sana, ni kipindi ambacho kuna baridi, kwa kipindi kama hicho nakipenda sana.

Ninarinda falaga yangu mtandaoni kwa kuhakikisha kwanza siweki vitu binafsi wala siweki maisha binafsi mtandaoni ama siweki picha ambazo zinaeza zikanitoeza utu wangu lakini pia nahakikisha pia simshambulii mtu mwingine kwa kuangalia chochote kwa kufanya chochote kibaya.

Ya kuhusu mahali nilipozaliwa mimi nimezaliwa kijijini nimezaliwa kijijini mahali panaitwa haya wilaya mahali panaitwa haya ni wilaya wa mangu Kwa mahali hapa ni pazuri lakini ilikuwa ni mahali ambapo kuna mashamba Kwa hiyo kulikuwa pamechangamka kidogo Lakini mambo mazuri ya utotoni nakumbuka namna tulivyokuwa tunacheza mpira na marafiki zangu utani na vitu vingine Lakini ule mji ni maalumu kwa sababu watu ni wakarimu sana ni wakarimu sana pia na natamani kurudi huwa napenda kurudi wakati wa sikukuu.

Mimi nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutafakari Natumia muda mingi kutafakari kwamba mwaka umeisha Nimefikisha mwaka either thelathini au ishirini na tisa mpaka hapa nilipofikia nimefanya kitu gani kizuri Kitu gani kibaya nimefanya Nibadilike je nifanye nini Lakini natumia pia muda kumsikiliza mungu kujua mungu anataka kusema nini waka, nyakati za siku zangu, siku yangu ya, kumbu kumbu ya siku yangu ya kuzaliwa.

Mimi rafiki yangu wa kweli nilikutana naye chuo kikuu, na tulipokutana chuo kikuu hatukuwa marafiki sana lakini baadae alivyopata kazi na mimi nikapata kazi tulikuja kukutana, tukaendeleza urafiki wetu, kwa hiyo ni rafiki yangu mzuri je na kumbuka mambo mazuri tuliofanya naye pamoja, amenisaidia kwenye changamoto mbali mbali Kila ambapo nina changamoto amekuwepo karibu yangu na kunisaidia ni mkarimu sana ni mkarimu pia nafurahi ni mkarimu ni rafiki wa kweli.

Mwandishi wa vitabu nayempenda? Mi napenda kusuma vitabu vya Dr. Myles. Huyu ni mwandishi wa vitabu ambaye patikana alikuwa ni marehemu sasa ivi lakini ameandika vitabu vyake vingi pia alikuwa ni ni mchungaji yani pastor. Ameandika vitabu vingi kingdom vinavyohusu mambo ya Mungu kwani mwandishi wa vitabu ambaye kwangu mimi ninampenda.

Inategemea lakini mara nyingi huwaga nakaa mwisho saa sita usiku na nakuwa tiyari nishaa pumzika. Nikizidi sana saa sita usiku lakini mara nyingi saa nne fanya shuguli zangu mpaka saa nne kamili nishaakula na sinzia ama nikizidi sana saa sita ya usiku kuwa siwezi kukaa zaidi ya hapa unless saba kama kuna kuwa kuna changa moto zaidi.

Timu ya mchezo ambao mi naifatilia nafuatilia timu ya kwanza ni Simba Lakini timu ya pili ni Chelsea ambayo iko uingereza maeneo ya London Lakini pia Simba ambayo iko Tanzania ni timu mbili ambazo ninazifatiria na timu mzuri na ni timu nzuri na ni timu ambazo ninazipenda.

Natumia kompyuta kwa ajili ya kufanya kazi, natumia kompyuta kwa ajili ya kutumia mtandao, kufanya kazi kutumia mtandao kutaipu, kuandika kazi zangu mbali mbali, lakini pia natumia kompyuta kwa ajili ya kuingia YouTube, natumia kompyuta kwa ajili ya kufanya kazi mbali mbali, natumia kompyuta pia kwa ajili ya kufanya kazi zangu zote za ofisini.

Kusafiri mahali, kusafiri mahali ndiyo mahali pazuli kusafiri mahali pazuli kumakifini ni enda semu panahitwa Ipras Ipras ni mahali ambapo palikwa ni pazuli ni mahali ambapo pana swimming ni mahali ambapo pana viwanje vampira ni mahali ambapo pana garden ni mbaro mazingira yake yote ni mabichi ni mahali ambapo kuna chakula kizuli Kuna viumba vizuli Kwa ni mahali ambapo ni pazuli.

Napenda kuvaa nguo za vitamba sana kuliko jeans, jeans isizipende zaidi lakini napenda nguo za vitamba, nguo za hivyo tengenezo na pamba, nguo ambazo ni laini, nguo ambazo zinanifanya na kuwa huru mwili wangu, nguo ambazo hazibani mwili wangu, nguo ambazo za zinanifanya na kuwa huru ni nguo ambazo nazipenda.

Utaratibu wangu wa jioni nikimaliza kazi zangu huwa ninaenda moja kwa moja nyumbani Nikifika naoga natulia pia nautumia muda huo kusoma vitabu kujifunza vitu vingine Lakini pia huwa naanza kupumzika kuanzia saa nne ni muda ambao naanza kupumzika Lakini sina sherehe nyingi ambazo napenda kuzifanya jioni Lakini jinsi ninavyojihandaa kulala kabla sijalala Lazima nisome bibiria nipitie mistari miwiri mitatu na jioni nafurahia jioni kwa sababu ni muda ambao naeza kupumzika na kuwa na familia.

Ya huwa napenda kuangalia nyota, zikitokea angani, ni huwa zinatoa ishara nzuri, maana nyota huwa zinang'aa kwa hivyo zinatoa ishara ya nuru, ni ishara ya mwangaza, ni ishara ya kwamba mwanga unaomrika kwa huwa napenda kuziangalia nyota na zinapendeza, nazitazama angani zinapendeza.

Somo nililolipenda shuleni, nilipenda masomo ya masomo ya chemistry na bayoloji, kwa sababu nilipenda kuwa daktari, hasa nilipenda zaidi bayoloji, nilipenda kuja kuwa daktari, kwa hivo nilivokua nasoma mfumo wa mwili, magonjwa, kusoma wadudu, bakteria, amiba na vitu vingine kwa hivo nilifurahi.

Mfanyabiashara wangu bora mimi ni Elon Maski, nimfanyabiashara ambao mimi nafurahi namna anavyofanya biashara zake, lakini namna anavyofanya biashara zake ni mbunifu ni mtu ambaye anapenda kuanzilisha vitu vipya lakini kitu cha ajabu alichofanya, ni kipindi kile anaanza kuenda kwenye sayali nyingine, kule juu sayali nyingine, kuenda kuangalia kama maisha yanaeza kawa supported kule ilo ni jambo la ajabu aliolifanya lakini ninachojifunza kwake ni ujasiri na ubunifu na kuhakikisha kwamba, unafikiri zaidi nje ya boxi kwa ajili ya kugunduwa vitu vingine, lakini nini anavyofanya biasharaza nadhani ana watu ambao wanaelewana akili zaidi kwenye kubuni mipango mipya.

Tabia nayoipenda kwa wengine ni tabia ambayo ya mtu ambaye mpole, mtu asiyeongea ongea, mtu asiyeongea ongea mi nikimuona ninampenda moja kwa moja kwa sababu ni mtu ambaye haropoki hakurupuki, ni mtu ambaye anatumia muda mwingi kufikiri na kuwaza jinsi gani ya kutatua au jinsi gani ya kutenda au jinsi gani ya kusema kwa hivo mimi napenda tabia ya upole.

Rangi yangu mimi ni rangi nyeusi ndo rangi ambayo mimi naipenda Naipenda kwa sababu ni rangi ambayo imetulia ni rangi ambayo haina mambo mengi ni rangi ambayo iko saa unaweza ukavaa muda wowote ni unapangilia vizuri rangi nyeusi rangi ambayo mimi ninaipenda ni rangi ambayo hata nguo napenda kuvaa za rangi hiyo.

Binafisi napenda zaidi hata kufanya kazi zangu za ofisini nyumbani, napenda kupewa taski, napenda kupewa kazi, kupewa majukumu na ambao naeza nikafanya nyumbani kupitia mtandao na kueza kuyakamilisha na kuyatuma kwa hio na napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu nakuwa na utulivu na kwani siangaiki na usafiri au na vitu vingi.

Ninapo furahi kuwa nyumbani na furahi kuwa nyumbani kwa sababu nikiwa nyumbani najua ninapumzika, nikiwa nyumbani najua napata muda mwingiwa kupumzika, na hakikisha nafanya usafi, na hakikisha na nyumba yangu ni safi, na hakikisha nguo zangu ni safi, mazingira yangu ni safi, na hakikisha nimekula chakula kizuri na nimeshiba, na hakikisha pia na weza kuzungumza na marafikiza zangu.

Ushauri ambao ningeweza kumpa mtu mwingine ni kwamba kwenye haya maisha ni lazima uwe mvumilivu, lakini ukiachilia mbali uvumilivu ni lazima uweze kukuwa na na matamanio ya kufika mbali zaidi, uwe na maono ya kufika mbali zaidi, lakini pia kuwa mvumilivu vitu haviendi kwa haraka, lakini pia ni kufanya kazi na kujituma.

Kazi ya nyumbani nayoichukia kuliko zote ni kazi ya kuosha vyombo Baada kupika, ukishia kula unakua umeshiba kuosha vyombo naonanga ni kazi ngumu na, ni kazi ambayo siipendi na naichukia lakini sasa sina namna inabidi nifanye Kwa sababu tiyari vyombo vinakuwa ni vichafu na vinahitaji kuoshwa Lakini ni moja kati ya kazi ambayo sipendi.

Napenda kununua nguo zaidi, napenda kununua nguo zaidi, nguo za aina mbalimbali, napenda kunua viatu, mavazi zaidi, napenda kununua, napenda kupendeza, napenda kukuwa na mwonekano mzuri, ninavyotoka kwa hiyo, napenda zaidi kununua nguo, kunua mavazi, kununua mavazi mazuri, nguo nzuri, viatu vizuri, hio ni jambo ambalo huwa nalipenda.

Ya naweka picha zangu mtandaoni lakini hivi karibuni ni sipendi sana lakini zamani nikuwa naweka picha zangu mtandaoni lakini naeka ni zile picha ambazo naona hii picha haiezi kuleta shida wala ni picha ambayo haionyeshi chochote kibaya ni picha tu ambayo inakua ni nzuri napenda kueka lakini sio sana.

Ya kwa siku huwa na angalia mara moja kwenye barua pepe ama emaili kuangalia kama kuna taarifa, kuangalia kama kuna kazi, kuangalia kama kuna chochote kipya kimeingia kwa siku mara moja natembelea barua pepe yangu.

Kwa kawaida nalala kwa masaa sita, masaa sita mpaka nane, ndio muda ambao naona ni mzuri kwa kulala, kwa kupumzika, kwa sababu kiafya nashauriwa mtu ulale kwanzia masaa sita kwa natumia natumia masaa sita mpaka nane kwenye kulala, kwa hiyo nikiiingia kulala nahakikisha ni masaa sita mpaka nane, yamefika ndio naamka.

Yeah ninatumia simi yangu kwa kila siku masaa mengi labda masaa matatu mpaka manne lakini program ninayo itumia zaidi kwenye simi yangu ni program ya twitter ndio program na penda kuangalia zaidi Lakini simi yangu ya kwanza ilikuwa ni techno y3 ambayo ni nilipata 2015 Lakini simu jinsi inavyosaidia maisha yangu simu inanisaidia kufanya kazi zangu hasaa kupata barua pepe kutafuta kazi, kuomba kazi lakini na kufanya kazi kama hii ninayoiafanya saivi, kwa hio ni simu ndio inavyosaidia maisha yangu lakini mda mzuri wa kuzima simu ni mda ule ambao na polala.

Malengo ya mudamrefu nilionao mimi kazini ni kuhakikisha nafanya kazi na tunza fedha na kuja kuanzisha kampuni yangu. Mimi malengo wa mudamrefu ni liwanao ni kutengeneza utajiri wa vizazi. Utajiri wa vizazi kwao ni kuja kuanzisha kampuni zangu, kampuni ambazo familia na wanangu watendela kuziendeza, tatenda kuajiriwa na kufanya kazi kwenye kampuni yu.

Nasherehekea mwaka mpya kwanza na upokea mwaka mpya nikiwa kanisani nikiwa kanisani na maombi mengi kuwa nasherehekea mwaka mpya kwa maombi na kuwa kanisani lakini pia kula chakula pamoja na familia kunywa, kufurahi, kutembelea sehemu nzuri nzuri, kutembelea sehemu za utarii.

Juice ya matunda ambao mimi naipenda ni juice ambao inakuwa ni ya maembe, ndizi na parachichi Hii ni juice ambao inakuwa nzito, inakuwa ni tamu sana kwa sababu imetengenezwa kwa mchanganyiko wa maembe, ndizi na parachichi kwa hio ni juice ambao nafurahi kuinywa, na furahi kuinywa sana na inakuwa ni tamu sana.

Jinsi ninayopenda kujifunza kwanza ni kupata mwalimu ambaye anakuwa ana nifundisha ana kwa ana ama na jifunza kwa njia ya mitandao kwa kuangalia video, youtube kwa kuangalia video kwenye mitandao ya kijamii za instagram wa ma twitter au mtu wa ujumbe whatsapp kwa au kusoma kozi mbali mbali kwenye mashirika ambayo yanafundisha.

Yeah napenda kutembea misituni sana lakini iwe misitu ambayo misitu ambayo ni sehemu ya utalii, ni misitu ambayo ina usalama.Napenda kutembea kwa sababu kule kunakuwa kuna hali ya hewa ya utulivu mazingira yanakuwa ni mazuri. Ila tu iwe ni misitu ambayo ina usalama, ni misitu ambayo ina ulinzi, ni misitu ambayo imehakikishwa hakuna nyoka wakali ama simba au chochote.

Na video mara nyingi situmii sana kwa mawasiliano lakini natumia labda pale ambapo labda nawasiliana na mtu ambaye nahitaji kumuona ama mtu ambaye yuko nje ama mpenzi wangu mara nyingi ndio naeza nikatumia video kuwasiliana naye lakini kwa mawasiliano ya kawaida mengi natumia tu mawasiliano ya kawaida na sio video.

Ya napenda hadisi za ajabu ya kwa sababu hadisi za ajabu zinasisimua. Zinasisimua, zinafanya ufikirie hua. Yani zina kufanya uwaze. Ya kumbe chikiti kinaeza kutokea. Yani zinakupa walisia flani ambao ulikuwa auna. Kwa hadisi za ajabu ni nzuri zinasisimua, zina kueka akili inakua sawa.

Nimewai kulima sana, kwa sababu mimi nimezaliwa, ni mtoto wakulima, wazazo wangu ni wakulima mama na baba, kwa hiyo toka nakuwa nikiwa mdogo, nimeanza kujifunza kuenda shamba, nimelima, kwa najua kulima, kutengeneza matuta, kupanda mahindi, kusia, mpunga, mchele, kwa hiyo, kusema ukweli kulima ninafahamu na nimewahi kulima.

Mimi ni mwanaume, utamaduni wa wanaume uku kwetu ni kuvaa suruwali. Kwa hiyo ukiniuliza kati ya sketi na suruali napenda ipi, moja kwa moja sisemi kwamba ni napenda, nani moja kwa moja vazirangu mimi ni suruwali na mavazi ya wanaume uku ni suruali. Kuvaa sketi, kuna kwa kuna changamoto, labda unafikiri vibaya, labda kilizako zeze kazi na changamoto, lakini suruwali ndo vazi rangu.

Mchezo ambao mimi ninapenda kucheza ni mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo ambao mimi ninaupenda ni mchezo ambao toka nimekua, nimeona watu wakicheza ndugu zangu, wazazi wangu Kwa marafiki zangu, shuleni ndo mchezo ambao tulikua tunacheza kuliko michezo mingine huo ndo mchezo ambao mimi naupenda sana.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anaye anza kazi cha kwanza lazima ajue kwamba kazi anayoifanya sio kazi yake ya milele kwamba kuna muda atastafa wa kuna muda ataachishwa kazi au kuna changamoto yoyote itatokea kwa wale wanapokuwa wanafanya kazi hakikisha anafanya kazi lakini hakikisha ana save na kuanzisha kitu chake kingini Lakini pia awe mstaarab na hawe mtu mwenye huwa wakujifunza na kuheshimu waalio wakuli.

Mziki ninaoupenda mimi ni mziki wa reggae, huu ni mziki ambao ninanoupenda na muimbaji naye mkumbuka ni muimbaji huyu anaitwa Luckydube, Luckydube Bob Marley Lakini wakati ambao nasikiliza mziki mimi ni wakati wa jioni ambao ni wakati nimetulia Lakini najihisi vizuri, najihisi vizuri kwa sababu muimbo nakuwa ninauwelewa vizuri.

Mimi ni mtu ambaye napenda kuwai, napenda kuzingatia mda, sipende kuchelewa. Kama tumekubaliana jambo, kwamba jambo hili, mtu anatakiwa kufika mapema, kwa hiyo mimi ni mtu ambaye na nafika kwa wakati, sipende kuchelewa. Kwa sababu kuchelewa kunanifanya nihisi, yani sio mwaminifu, napenda kuzingatia mda na kuwai.

Nasaidia jamii yangu kwanza kwa kuhakikisha kama kuna waitaji, wanapata, kama kuna watu waitaji yatima au vijana ambao hawana ada za shule, nahakikisha nawapatia lakini pia yatima nahakikisha wanakula vyakula wajane nahakikisha wana pata mahitaji yao lakini pia nahakikisha kushiriki vikao vya kijamii, kutengeneza barabara na vitu vingine ambao vinakuwa vinahitajika kambi.

Kusuhu tasmini za kazi najiisi vizuri tu, kwa sababu mimi skuzote nafanya kazi yangu vizuri, nafanya kazi yagu kujiamini, nahakikisha kazi ninayoifanya inafanyika vizuri. Yani kazi yenyewe inanishudia kwamba kweli kazi inafanyika vizuri. Hata kwenye thatsimini inavyoenda kufanyika nakuta hakuna makosa mengi. Kwa hyo najihisi vizuri.

Napendelea kitanda kizuri, sio kitanda kigumu Kwa sababu nikilala kwenye kitanda kizuri nina uhakika wa kulala masaa sita Paka nane bila usumbufu Lakini nikilala kwenye kitanda kigumu Manake usingizi utakua usingizi wa mangamu ngamu isingizi ambao nalala kidogo na hamuka kwa sababu Pia unaamka umechoka Lakini ukilala kwenye kitanda kizuri unaamka uko vizuri kabisa.

Napata habali mara nyingi mtandaoni na tumia za hili mtandoa kijamii kupata habali kuliko kuangalia tarifa abali kwenye kwenye tv Kwayo napata habali mara nyingi kupitia mtandoa kijamii jamii forum, twitter, whatsapp na instagram, facebook Kwayo huko ndo navo tumia kupata abali.

Wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuri ni wakati wa aubuhi. Wakati wa asubuhi ninafanya kazi vizuri zaidi wakati wa mchana mpaka mpaka jioni, angalau jioni ni muda ambao nakuwa nafanya kazi vizuri sana kuliko wakati wa usiku. Wakati wa usiku nakuwa nasinzia sinzia lakini.

Ya, napenda kuenda pwani ndio kwa sababu pwani ni sehemu ambayo inanikumbusha utamaduni, sehemu ambayo utakuta kuna utamaduni, kuna nila na desturi nzuri, sehemu ambayo kuna maeneo mazuri ya kutalii na kuangalia na kujikumbusha mambo yalivyokuwa zamani, kwa napenda kuenda pwani.

Timu ya mguu mi naoipenda ni chessi ambayo iko landani uingereza Ninaishabikia kutoka muda mrefu ttangu nikiwa mdogo miaka 2004 ni moja kati ni timu yangu nikiwa mdogo Lakini mchezo ya kushangaza wa timu yangu ni mchezo wa UEFA Champions League ilio chazo mwaka elfu mbili kumi na mbili pare ambapo chelsi tulibeba ubingwa wa UEFA Lakini mchezaji gani nilimpenda katika timu hiyo saa ivi ni Cole Palmer Lakini Cole Palmer ndo mchezaji ambaye ninampenda Lakini timu inaposhinda nafurahi sana.

Nachofanya kuongeza uzatisaji wangu maanake na nje ya kazi nayo ifanya na naanzisha biashara zingine nafanya kilimo pia pia na jihusisha na biashara ya mazao ambao inanisaidia kuongeza wa kipato na kuzalisha zaidi kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo na jishugulisha navyo na ufugaji ambavo ninja.

Chakula na chakula mara nyingi mchana mimi ni wali, nakula sana wali, mara nyingi mchana nakula sana wali na maarage, malaba na leza ni kata tunabadilisha mboga Kini wali maarage ni chakula mbacho ni nakula mara nyingi, ni chakula mbacho ni raisi kukipata ni chakula mbacho na nakula mara nyingi wakati wa mchana nakula sana kwa wali sana.

Wakati wa furaha, napenda kula kunywa kinywaji, kizuri, divine, napenda pia kupumzika, kujifunza kukaa na mpenzi wangu, kukaa na kujifunza kutulia kupumzika, ndio wakati wa furaha, ndio nafurahi hivo, napenda pia kufurahi na watu wengine, wa karibu ndugu jamaa na marafiki.

Malengo niliyonayo katika kazi yangu kwanza ni kuakikisha nakuwa kitaluma, ni kuakikisha najifunza vitu vingi, ni kuakikisha naielewa kazi yangu ama kitu nachokifanya kuliko kawaida Pia ni kuakikisha naingiza kipato kikubwa kuliko nachoingiza sasa, ni kuakikisha pia naenda mbali, ni kuakikisha pia kazi yangu inanipeleka mbali na kujuana na watu wengine muhimu.

Napenda kula popcorn ndio, hasa hasa nikuwa naangalia movie, ama nikuwa naangalia tv, ama nikuwa naangalia cinema Nikuwa nimekaa nimetulia naangalia tv, napenda kutumia popcorn, popcorn zinanisaidia kwendelea kuconcentrate kuendelea kuangalia kile ambacho nakiangalia, kuendelea kutulia na kuangalia kwa amani na kwa furaha.

Napenda kujifunza historia, napenda kujua zamani, maisha yalikuwaje, napenda kujua babu zetu, waliishije, napenda kujua si tulitokeatokeaje, imekuwaje, wanadamu, tukowepo duniani, napenda kujifunza historia kwa sababu inakukumbusha ni wapi umetoka na ni wapi unaenda, inakukumbusha vitu vingi ambavo hukuepo wakati vinafaa.

Kusoma magazeti mi sisomi sipendi kusoma magazeti Magazeti kwanza ni lazima ukalinunue Lakini hayauzwi kwa sehemu za karibu mpaka uende mbali Kwa hio napenda kusoma habari mitandaoni Nikishaweka bando au kama nina wifi Kwa hio nakuwa na kusoma habari mitandaoni Naeza kuangalia muda wote na siangaiki kununua gazeti.

Naifadhi vitu vya zamani ndiyo vitu vya asa vitu vyangu vya zamani ikiwemo viti vyangu vitu vyangu vizuri ambavo naa navipenda kwa na viifadhi mahali pazuli Kwa sababu siyo vitu ambapo naetakio vichezeze au siyo vitu ambao naetakio nivitumie kila mda kwa na viifadhi.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu mwanga mkali unaumiza macho ila mwanga wakati una unanipa nafasi ya kutazama bila kuumia kwaa sababu mwanga mkali unaumiza macho lakini mwanga wakati unanipa nafasi ya kutazama bila kuumia Lakini ni mwanga ambao unaleta utulivu ni mwanga ambao unaletaa utulivu hasa wakati wa usiku.

Njia nayoitumia kushambulia mabadiliko kazini maanake najitahidi mabadiliko yanavyotokea kazini najitahidi kwanza kuyakubali. Nikishakubali kwamba sasa hivi kuna mabadiliko, kuna haya nakubali kuendana nao na nakubali kufanya kazi kulingana na yale mabadiliko. Sana sana naangalia uzuri wa mabadiliko. Mabadiliko yanalenga kitu gani chanya. Kwa hivyo kama ni mabadiliko ambao ni chanya nami najitahidi kuendana nayo vizuri na kutenda kazi bila vipingamizi.

Sela kampuni ambao nayona muhimu ni hii sela ya kuhakikisha kwamba wafanyakazi wanakuwa yani namna ambao mfanyakazi alikuja asiwe hivyo hivyo kwamba kuwe kuna uwezo wakukua kila siku kuwe kuna ongezeka kimarifa na kuongezeka kiwezo lapili Lakini pia ni kuongezeka kiuchumi Iyo ni moja katia sera ambao naipenda ya kampuni.

Mahalipa kihistoria ningependa kutembelea ni Mombasa, Mombasa nisehemu ambao ni ya kihistoria, toka zamani kwenye histori unasoma, tumesoma kwenye histori kwamba Mombasa nisema ya kihistoria ni mji mkongwe, ni mji ambao kipindi hicho biashara za watumwa zikuwa zinafanyika, kwao ni mji ambao ningependa kutembelea na kuona Mombasa.

Napendelea mahali pa kimya na siyo mahali pa kelele kwa sababu mahali pa kimya ni mahali ambapo naweza ni katuliza akili ni mahali ambapo naweza ni kafikiri vizuri bila muingiliano ni mahali ambapo naweza ni kapumzika pia bila kusumbuliuwa lakini maali pa kelele ni mahali ambapo hauwezi kupumzika au kutulia lakini napendelea zaidi mahali pa kimya.

Naenda mahali pa ibada mara tatu kwa wiki naingia jumanne jioni sa kumi mpaka saa kumi na mbili naingia alhamisi jioni saa kumi mpaka saa kumi na mbili Lakini pia naenda jumapili ambayo ni siku ya ibada kubwa na kwepo asubuhi paka saa nane ama saa kumi kwa hivyo kwa wiki naenda mahali pa ibada mara tatu.

Kufanya kazi, napenda kufanya kazi na wengine, kuna napenda zaidi kazi za kufanya na wengine, unakomu na mshirikiana, pia unakomu na mnsaidiana, pale ambapo unapata changa moto, au pala mbapo unuona huwezi, ndugu zako wanakuwepa huu, wafanya kazi wenzako wanakuwepa, wana kusaidia, kuna napenda kufanya kazi, unapenda kufanya kazi pamoja na wengine, na na furahi zaidi kufanya kazi pamoja na wengine.

Apana, sivai miwani kwanza, sivai miwani kwanza kwa sababu sina matatizo ya macho, miwani mala nyingi inavaliwa na watu unye matatizo ya macho lakini pia sivai miwani kwa sababu sitembe juani sana mda mwingi lakini pia spendi kuvaa miwani kama sehemu ya muonekano.

Ya shuleni na mkumbuka mwalimu wangu wa prime wa shule ya msingi alikuwa anaitwa mwalimu nikolasue alikuwa anatufundisha hesabu na mkumbuka sana kwa sababu kuwa anajua sana hesabu Lakini pia alikuwa ni mkali Lakini pia tufanya tuwe tunaeza kufanya maswali ya hamsini ya hesabu kwa kasi kubwa Kwa namkumbuka vizuri sana viboko vyake na alivyo kuwa anajua pia na alivyo kuwa na tuwezea kutufundisha vizuri.

Ujuzi ambao ninge penda kujifunza, mimi binafsi ninge penda kujifunza ujuzi wa kompyuta Ninge penda kujua mambo ya tehama, kompyuta njia ambao ninge penda kujifunza ujuzi huu ni kwa kusikiriza au kulipia bazia elimu mtandaoni na kujifunza Lakini nimesha jaribu kujifunza hapa wali, changamoto ilikua ni mda Lakini njia peke nayoweza kujifunza manake ni kulipia kulipia mafunzo online mtandaoni vioni ni vinavyo fundisho online ili niweze kujifunza lakini wakati wa kuji wakati mzuri wakuanza na zani ni mda mbo na nikipati ni kia likizo ni mda mzuri naeza ni kayanza na kufanya kazi.

Ndiyo natumia teknolojia ya sauti kwa sababu ni teknolojia ambao ni nzuri ni teknolojia ambao inalaisisha, inanifanya niweze kuwasiliana, inanifanya niweze kusikiliza, inanifanya niweze kutimiza vitu vingi kwa haraka kwa sababu sauti ni inanifanya naweza nikasikia, yaani inalaisisha.

Kabla sijalala nahakikisha ninaomba na muomba mwenyezi Mungu na najifunza nasoma hata sura moja ya Bible na natafakari siku jinsi ilivyoisha. Mkimaliza, ninalala natafakari siku jinsi ilivyoisha then nalala. Kama kuna vitu vya kuweka sawa naweka sawa then napumzika.

Naimiza ushirikiano katika timu, cha kwanza kwa kuakikisha kwanza tunafanya kazi kwa pamoja, kwanza kueleweshana, kujua ile kazi tunaofanya ni kwa ajili ya mafanikio ya ya pamoja, kwa hiyo na kuakikisha pia kuna kuwepo kuna kuongeza mtu anayefanya kazi vizuri anakuwa anapongezwa na anaflaiwa.

Napenda kulala mapema, lakini pia napenda kuamka muda ambao, napenda kuamka ikiwa jua bado halijatokeza, lakini pia napenda kulala mapema, ili nipate muda wa kupumzika mapema, lakini pia nakuamuka wakati jua, wakati bado alfajiri. Inanipa nafasi pia ya kuandaa mambo yangu asubuhi kunywa chai, ama kupata kahawa na kujiandaa niende.

Ndiyo, nimeawahi kuona bahali. Bahali kwa sababu hukukwe tu bahali ipo ena pita, nchinikwangu baali ipo ena pita. Kwa nimewahi kuna bahali na bahali so kitu kigeni. Ni sehemu ambopo tunaenda kwa ajilia ya kutalii. Sometime skuzingine kwa kuogelea na nini na kuyo bahali ni sehemu ambopo sio ngeni.